Mimi ni mwanaume kwa hivyo napendelea suruwali. Suruwali hunipa uhuru wa kusogea na kufanya shuguli mbalimbali bila kujihisi nimebanoa asa wakati wa kazi au nikiwa safarini. Pia najihisi nipo uhuru zaidi na mwenye kujiamini ninapovaa suruwali iwe ni ya kazi au ya kawaida.

Programu ya simu ninayoitumia kila siku ni WhatsApp, naitumia kuwasiliana na familia na pia kwa masuala ya kazi kwa sababu ni rahisi na haraka. Pia hutumia YouTube karibu kila siku hasa nikitaka kujifunza kitu kipya au kupumzika kwa kuangalia video baada ya siku ndefu. Maranyingi natumia Google au Notes kuandika mawazo au kukumbusha mambo muhimu.

Binafsi napenda hali ya baridi kuliko joto kali. Baridi hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye nguvu zaidi, na pia ni rahisi kujisitiri au kuvaa nguo za kujipasha moto kuliko kukabiliana na joto kali. Wakati wa baridi napata usingizi mzuri na nafanya kazi kwa umakini zaidi. Joto pia lina upande wake mzuri, lakini likizidi hunifanya nichoke haraka.

Nahifadhi pesa kwa kuanza na kupanga bajeti ndogo ya kila mwezi. Kwanza najiwekea kiwango fulani cha pesa ambacho lazima niweke akiba kabla ya kutumia kilichobaki. Mara nyingi naweka pesa hiyo kwenye akaunti ya kiba au kwa njia ya simu ili nisiwe na urahisi wa kuitumia ovyo. Pia hujitahidi kupunguza matumizi yasiyo ya lazima kama kununua vitu vya msukumo.

Ndiyo, napenda maua hasa kwa sababu yanaleta utulivu na uzuri wa asili. Napenda kuona maua yaliyo na rangi laini na harufu ya kupendeza kwani hunifanya nijisikie nipo karibu na mazingira. Pia maua hunikumbusha matukio mazuri kama sherehe au zawadi za maana. Hata kama siyapandi mwenyewe, kuyaona tu kunanifanya nijisikie vizuri na kuboresha hali yangu ya moyo.

Mimi huvaa miwani wakati wa kusoma au kutumia kompyuta kwa muda murefu. Nilianza kuivaa baada ya kugundua macho yangu yanachoka haraka na maandishi yanayoanza kuwa hafifu. Miwani hunisaidia sana kuboresha umakini na kuepuka maumivu ya kichwa Pia nimezoea kiasi kwamba sasa ni sehemu ya mtindo wangu wa kawaida wa kila siku.

Napenda kuandika zaidi kuliko kuongea. Kuandika hunipa muda wa kupanga mawazo yangu vizuri na kueleza ninachohisi au kufikiria bila haraka. Nikiwa naandika, najisikia huru zaidi na ninaweza kueleza mambo kwa undani kuliko ninapozungumza. Hata hivyo, kuongea pia ni muhimu asa katika mazungumzo ya ana kwa ana.

Kipawa nilicho nacho ni uwezo wa kuelewa mambo haraka na kuyaeleza kwa njia rahisi kama kwa wengine. Mara nyingi watu hunifuata wanapohitaji maelezo au msaada wa kufikiria suluhisho, hasa kwenye kazi au masomo. Pia nina kipawa cha kupanga mawazo yangu vizuri, iwe niko kuandika au kupanga kazi.

Ili kuwatia wenzangu moyo, napenda kuanza kwa kuwaheshimu na kuwasikiliza kwa makini. Ninapogundua mtu amechoka au amevunjika moyo, hujaribu kumpa maneno ya kutia moyo au kumkumbusha uwezo alionao. Pia napenda kushirikiana nao kazini badala ya kuwaacha pekee yao kwa sababu kufanya kazi pamoja huongeza ari.

Ndio, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea mara kadha, na uzoefu huo ulinifundisha mambo mengi. Nakumbuka nilishiriki katika shughuli za jamii ambapo tulisaidia kupanga nyaraka na kuwasaidia watu waliokuwa wanahitaji huduma fulani za msingi. Haikuwa kazi rahisi lakini kila wakati ilinipa furaha kuona jinsi msaada mdogo unavyoweza kumsaidia mtu.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio mara kwa mara Kwa kawaida, napenda kuangalia vipidi kwa vya habari, muziki na maojiano ya kuvutia radio inanifurahisha kwa sababu unaweza kupata habari ya haraka na pia burudani ukiwa shambani kwenye barabara hau ata ukienda shule Wakati muingine napenda pia kusikiliza vipindi vya michezo au tamaduni.

Kushirikiana na timu kwangu ni kama kuendesha baisikeli ya kikundi Kila mmoja ana jukumu na kila mtu anasaidia kufanikisha malengwa ya pamoja Mimi huwa nasikiliza maoni ya wenzangu kwanza kisha kushirikiana mawazo yangu ili tuweze kupata suluhisho bora Pia napenda kugawanya majukumu kulingana na nguvu na ujuzi wa kila mmoja ili kila mmoja ahisi anachangia kwa maana.

Kuna kumbukumbu nyingi nzuri za shule, lakini moja inayo ni bamba sana ni siku ya michezo shuleni. Nilipokuwa darasani, mara nyingi tulishiriki mashindano ya timu. Michezo kama mpira wa miguu, mpira wa kikapu, na hata mashindano madogo ya mbio za riadha. Siku hizo tulicheka sana, tukasaidiana na hata kutukapita changamoto pamoja. Nilipata marafiki wapya na kujifunza jinzi ya kushirikiana na wengine. Lakini pia tulifrahia tu kuibuka na kupata furaha kwa pamoja.

Mimi napendelea chai kuliko kahawa chai inanipa utulivu fulani, hasa asubuhi au jioni nikiwa nataka kupumzika kidogo Napenda harufu yake na ile ladha ya polepole ambayo haikimbizi mawazo kahawa si mbaya lakini maranyingi huwa kali kwangu na hunifanya nijisikie na haraka sana chai hunipa muda kufikiria na kuanza au kumaliza siku kwa utaratibu mzuri.

Mimi nahisi wasilisho ni changamoto nzuri lakini pia fursa. Wakati mwingine huwa nasikia shauku kidogo au hata wasiwasi mwanzoni. Hasa ikiwa ni adhira kubwa, lakini baada ya kuanza inakua rahisi zaidi. Ninapenda kuwa tayari vizuri, kuandika nukta muhimu na kutumia mifano hau hadithi ndogo ilikufanya wasilisho kuvutia.

Maranyingi mimi hununua vitu kwa kutumia simu yangu. Kwa mfano, napenda kununua madawa madogo, tikiti za sinema au bidhaa za mtandaoni kama vitabu na vifaa vya shule. Ni rahisi sana kwa sababu sihiitaji kwenda dukani na maranyingi pia napata punguzo au offer za kipekee kupitia apps za biaashara mtandaoni.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kuliko wa kukesha usiku. Asubuhi napata akili iko wazi, kelele ni chache, nanaweza kupanga siku yangu vizuri kabla mambo ya hayajaanza kuwa mengi. Nafurahia ile hali ya utulivu wa mapema, hata kama ni kuandaa mipango au kufanya kazi ndogo ndogo. Usiku nikikawia sana nahisi kuchoka haraka.

Naipenda hesabu kwa kiasi. Sikwamba kila sehemu ya hesabu inanifurahisha, lakini napenda jinsi inavyokufanya ufikirie kwa umakini na kutafuta suluhisho hatua kwa hatua. Kuna ile hisia nzuri unapopata jibu sahihi baada ya kujichanganya kidogo. Wakati mwingine hesabu inaweza kuchosha. Hasa ikiwa ni ngumu sana, lakini inapozielewa huwa inanipa motisha na kujiamini zaidi.

Nguvu zangu kazini ni nyingi, lakini muhimu zaidi ni uwezo wangu wakupanga na kushirikiana wana wengine. Mimi ni mtu anaepanga vizuri, hivyo ninaweza kushugulikia kazi nyingi bila kupoteza muda au kufanya makosa makubwa. Pia nina mawasiliano mazuri ambayo usaidia kushirikiana na timu.

Kama ningechagua mahali pa kihistoria, ningependa sana kutembelea Fort Jesus huko Mombasa. Kuna historia nzito pale, hadidhi za wareno, waarabu na waingireza zimechanganika sehemu moja. Ningependa kutembea ndani yake pole pole, kusoma mandishi ya kale na kufikiria maisha yalivyokuwa karne zilizopita.

Ndiyo, napenda kukimbia ingawa si kila siku. Kukimbia kunanisaidia kujisikia huru na kutuliza mawazo, hasa nikifanya asubuhi au jioni wakati hewa ni tulivu. Siendi kwa kasi sana, huwa nakimbia kwa mtindo wa kujitunza tu. Nikisikiliza pumzi zangu na mazingira. Baada ya kukimbia, mwili unakua mwepesi na akili inakua wazi.

Chakula ni nacho kipenda zaidi ni samaki wa kupikwa kwa mchuzi wa kupendeza, hasa ukiwa na wali mweupe na mboga za majani. Napenda ladha yake ya kipekee na ile hisia ya ufreshi inayokuja na samaki safi. Pia mara nyingine napenda kula chapati au ugali pamoja na mboga za mtindi. Au nyama kidogo, kwa sababu ni chakula kinachonipa nguvu na furaha ya pamoja ni kila na familia au marafiki.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya chai ikipikwa. Napenda harufu yake ya kipekee inayochanganya majani ya chai, mdalasini kidogo na mara nyingine tangawizi au karafuu Harufu hiyo inanifanya nijisikie tulivu, inanikumbusha asubuhi za utulivu au vikao ya familia shuleni au nyumbani.

Nimewahi kusafiri mahali pazuri na moja ya kumbukumbu mzuri ni nikiwa Mombasa. Bahari yake, mchanga mweupe na madhari ya pwani ilikuwa ya kuvutia sana. Nilifurahia kupumzika kando ya maji, kuogelea kidogo na kuonja vyakula vya baharini. Pia nilitembelea sehemu za kihistoria pale ikiwemo Fort Jesus na nikapata fursa ya kujua historia ya eneo hilo kwa undani.

Napenda kufanya mambo rahisi lakini yenye maana na familia yangu. Mara nyingi tunakaa pamoja tukiongea tu, tukicheka na kushiriki yaliyotokea siku nzima. Pia napenda kula chakula pamoja, hasa jioni au siku za mwisho wa wiki, kwa sababu ndipo tunapata muda wa kuungana bila haraka. Wakati mwingine tunaenda kutembelea au kutazama filamu za nyumbani.

Wakati wa jua kali napenda kufanya mambo yanayonisaidia kupoa na kupumzika. Mara nyingi napendelea kukaa ndani kunywa maji ya matunda au juisi. Na labda kusikiliza mziki au kuangalia kitu kifupi kwenye simu. Kama inawezekana, napenda pia kwenda sehemu yenye kivuli, chini ya mti au karibu na upepo mzuri.

Filamu ninayoipenda zaidi ni the pursuit of happiness. Kitu kinachoniguza sana ni ile safari ya mhusika mkuu. Mapambano yake kukata tamaa kidogo lakini bado kuendelea kusukuma mbele kwa ajili ya maisha bora. Si filamu ya makeke au vitendo vingi ni ya hisia na uhalisia. Inanikumbusha kwamba mafanikio hayaji haraka na wakati mwingine unahitaji kuvumilia mengi kabla mambo hayajanyooka. Kila nikiiangalia najikuta nikihamasika upya na pia nikiyatafakari kimya kimya.

Ndio, napenda kupiga chombo cha muziki, hasa gitaa, ingawa sii mtaalamu sana. Ninapopata muda, napenda kujifunza miziki michache au kujaribu kupiga midundo raisi. Kunisaidia kupunguza mawazo na kunifanya nijiskie huru kidogo. Hata kama sipigi kwa usadi mkubwa, ile furaha ya kusikia sauti ni naotengeneza mwenyewe inanitosha kabisa.

Napenda kujifunza kijapani. Lugha hiyo inanivutia kwa sababu ina utambulisho wa kipekee. Maandishi yake ya kihistoria na ya kisanii na pia ni kiungo kizuri kuelewa tamaduni za japani. Mazingira, chakula na sanaa zao. Napenda pia jinsi kijapani kinavyolenga heshima na utaratibu katika mawasiliano. Jambo ambalo linafanana na baadhi ya mambo ninayoyadhamini.

Mimi hujenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa njia ya heshima na mawasiliano ya wazi. Kwanza, nasikiliza maoni yao na kuelewa mitazamo yao kabla ya kutoa mawazo yangu. Pia, hufanya jitihada ya kusaidia pale inapoitajika hata ikiwani ya kazi ndogo ndogo, ili wenzangu wajuwe nawaweza kunitegemea.

Ndiyo, nimewahu kuenda maonyesho ya sanaa mara chache, na huwa ni uzoefu wakipekee sana. Napenda jinsi kila kazi ya sanaa ina hadithi yake. Wakati mwingine unaelewa mara moja, na wakati mwingine unakaa kimya ukitafakari. Inanifanya nione dunia kwa mtazamo tofauti kidogo.

Napendelea mazingira ya kazi tulivu lakini yenye nguvu kidogo ya ushirikiano. Hii inamanisha kuwa napenda kuwa nafasi ya kufanya kazi kwa umakini bila kelele nyingi. Lakini pia ni vizuri pale kuna mawasiliano ya wazi na wenzangu. Kubadilishana mawazo na kusaidiana pale inapoitajika. Napenda mazingira yenye mpangilio mzuri.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale ya mawasiliano na utunzaji wa wateja. Nilijifunza jinsi ya kuelewa mahitaji ya wateja, kusikiliza kwa makini na kushughulikia changamoto kwa utulivu. Pia mafunzo ya usimamizi wa muda na kupanga kazi yalinisaidia sana. Nilijua jinsi ya kuzingatia vipaumbele.